Ndio, huwa napenda sana kusoma maoni kwa kuwa. Maoni ndio funzo langu. Maoni nikisoma maoni ya wateja wangu au maoni ya watu wote yananifanya niweze kupata akili yananifanya niweze kujua wapi nimekosea na wapi nimepatia hivyo. Huwa anapendelea sana kusoma maoni kila nikiposti video. Zaidi ya maoni yote ambayo yana tumwa huwa naangalia. Yani comments zote. Abazo watu ametuma huwa naangalia kwenye video yangu ili nijue. Wanahitaji nini, nimewakosea wapi, wanahitaji nini kujua ni nini inabidi nirekebishe, ni nini nimepatia kwa hiyo hua napendelea sana kusoma maoni kwa kuwa maoni ndio yanafundisha maoni, ndio mitazamo ya watu wanaku onyesha ni nini ambacho umekiona kwenye video yako ni nini wamekiona kwenye biashara yako na kitu gani wanatamani ufanye au kitu gani wanatamani upunguze kwenye biashara yako kwa hiyo, mambo yote hayo mimi hua nayapata kwenye maoni kwa hiyo maoni huwa na yasoma sana na kila siku napendalea kufungua maoni ili niweze kuya tazama ili niweze kujua ni nini nimekosea ni nini nimepatia na ni nini inabidi nirekebishe kwa hiyo maoni huwa na yasoma sana.